Mimi na chaji vifa vyangu kila mara kulingana na matumizi. Kama simu au tablet zinapigwa heavy use kwa WhatsApp, TikTok, ama YouTube. Napiga charge angalau mara moja au mara mbili kwa siku. Hii inasaidia kuhakikisha power iko full na device iko fresh hakuna kuhang ghafla. Sio charge tu, pia na check battery health. Ukiacha kushuka chini ya asilimia ishirini, sometimes inafanya device iwe slow au apps zizembe. Kwa hiyo, napiga charge mapema, sometimes quick top up pale inapohitajika. Ili usiwe na stress ya kutrack percentage kila time.